Ninapo ulizwa kinywaji gani ninacho penda kunywa asubuhi. Mimi kwangu asubuhi ni wakati muhimu sana wa siku. Kwa sababu ndiyo mwanzo wa shuguli za ngu zote. Kila ninapo amka jambo la kwanza kabisa ninapo fikiria ni kinywaji nitakacho kunywa ilikuupa mwili wangu nguvu na kujiandaa kwa siku nzima. Mimi napenda kunywa uji, chai na juisi ya matunda asubuhi. Kwa sababu vinywaji hivi vinanipa afya, nguvu na furaha ya kuanza siku vizuri. Kwanza kabisa ningependa kuzungumzia uji. Uji ni kinywaji ninachopenda sana asubuhi kwa sababu ni rahisi kumeng'enywa na ni mzuri kwa afya ya tumbo. Ninapo kunywa uji na hisi mwili wangu unapata joto na nguvu pole pole bila usumbufu. Uji hunifanya nijisikie nimeshiba, lakini pia mwepesi. Jambo linalo nisaidia kuanza siku bila uchovu. Pia uji hunikumbusha maisha ya nyumbani na malezi mazuri. Kwa sababu tangu utotoni nimekua nikifundisha kuwa uji ni chakula bora cha asubuhi. Hivyo kila ni napo kunywa uji na hisi kama narudi kwenye kumbukumbu, nzuri za familia. Uji hunisaidia kujiandaa kwa kazi au masomo ya siku. Unanipa nguvu ya kudumu na hunifanya nikae makini, asubuhi, nyingi. Hasaa siku ambazo ni na majukumu mengi. Uji hunifanya nianze siku kwa utulivu na umakini. Ndio maana uji ni moja wapo ya vinywaji muhimu sana kwangu asubuhi. Kinywaji kingine ni nacho penda kunywa asubuhi ni chai. Chai ni kinywaji kinacho nipa nguvu ya haraka na kunifanya nijisikie nipo tayari kwa siku. Harufu ya chai moto asubui hunipa hamasa na hunifanya nijisikie kama nimeamuka kikamilifu. Ninapo kunywa chai akili yangu huwa inafunguka zaidi na hisi nipo tayari kufikiria, kuzungumza na kufanya maamuzi. Chai pia hunisaidia kuwa na hali nzuri ya moyo. Inanipa utulivu na wakati mwingine hunifanya nifurahie kimya cha asubui. Ninapokunywa chai mara nyingi napata muda wakutafakari, mipango ya siku. Kufikiria malengo yangu na kujiweka tayari kisa ekolojia. Pia napenda kunywa asubui sharubati. Sharubati hunipa ladha tamu na hisia ya uhai. Ninapokunywa sharubati ya matunda na hisi kama mwili wangu unapata vitamini na nguvu mpya. Sharubati hunifanya ni jisikie freshi na mwenye nguvu. Hasaa siku ambazo ni nahitaji kuwa na kazi zaidi. Juisi ya matunda au sharubati pia hunisaidia kuanza siku kwa furaha. Rangi ya ladha ya matunda hunipa ta basamu na hunifanya ni jisikie mwenye matumaini. Kunywa sharubati asubui hunikumbusha umuhimu wakula na kunywa vyakula venye afya. Pia hunifanya ni jali mwili wangu ya afya, mwili wangu na afya yangu kwa ujumla. Uji, chai na juisi ya matunda vina nafasi kubwa sana katika maisha yangu ya kila asubuhi. Vinywaji hivi hunisaidia kuanza siku kwa nguvu, afya na hali nzuri ya akili. Bila vinywaji hivi na hisi siku yangu haiwezi kuanza vizuri. Ndiyo maana kila ninapo amka huwakikisha na chagua kimoja au zaidi kati ya vinywaji hivi ili kupata mwili wangu kile nachohitaji. Vinywaji hivi ninavokunywa asubui vi na mchango mkubwa sana katika mafanikio yangu ya siku kwa sababu hunipa nguvu afya na motisha ya kufanya kazi zangu kwa bidii.